Ndio, nimewai kufikiria kuhusu kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo linanivutia kwa sababu ya uhuru wa kufanya maamuzi, ubunifu na uwezo kujenga kitu kutoka mwanzo hadi kikue. Nafikiria biashara kama njia ya kutatua tatizo halisi katika jamii, si tu kupata faida. Kinachonivutia zaidi ni fursa ya kuunda mfumo unaoendana na madili na mtazamo wangu wa kazi, mahali ambapo ubora, uadilifu na ubunifu vinawekwa mbele. Bila shaka, chagamoto zipo. Mojawapo ya chagamoto ni hatari za kifedha, shinikizo la soko na majukumu makubwa ya kusimamia kila kitu. Lakini naamini mafanikio ya kweli yanakuja pale unapokuwa tayari kuchukua hatua. Kujifunza kutoka kwa makosa na kubaki na ujasiri hata wakati mambo ni magumu. Kwa sasa, ningependa kujifunza zaidi kuhusu usimamizi wa fedha, uendelevu wa biashara na masoko kabla ya kuchukua hatua kamili.

Ninapendelea kuandika kwa sababu kunanipa nafasi ya kufikiria kwa kina na kupaga mawazo yagu vizuri kabla ya kuyatoa. Kuadika unifanya nitafakari maneno, nijenge hoja kwa utulivu na kueleza hisia au mawazo kwa usahihi zaidi. Hata hivyo, kuogea pia kuna guvu yake, hasa inapo kuja kwenye kujenga uhusiano wa moja kwa moja na watu. Kusoma hisia zao na kueleza maoni kwa jia ya kipekee. Kwa ujumla, ninapeda kuadika zaidi, lakini ninaona kuogea kama nyogeza muhimu ya mawasiliano ya kibinadamu.

Kipaumbele kikuu katika mawasiliano kazini ni kuhakikisha kwamba taarifa zinapitishwa kwa uwazi, usahihi na kwa wakati ufaao ili kuwezesha uelewano na ushirikiano kati ya wafanyakazi. Uwazi ni muhimu kwa sababu husaidia kila mtu kuelewa ujumbe bila kuchanganyikiwa. Hivyo ni vyema kutumia lugha rahisi na sahihi. Usikivu pia ni sehimu muhimu ya mawasiliano mazuri. Kwani kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu husaidia kuepuka makosa na kuonyesha heshima kwa maoni ya wengine. Aidha, kuheshimu mitazamo tofauti ni muhimu katika mazingira ya kazi yenye watu wa asili na maoni mbalimbali. Uhakika wa taarifa ni kipengele kingine muhimu. Maana kabla ya kusambaza taarifa yoyote, ni lazima kuhakikisha kuwa ni sahihi na thabiti ili kuepuka kusababisha mkanganyiko au migogoro. Pia, mrejesho ni sehemu ya msingi ya mawasiliano yenye ufanisi kupokea na kutoa mrejesho kunasaidia kuboresha utendaji. Kuelewa mapungufu na kuthibitisha kama ujumbe umeeleweka ipasavyo kwa ujumla, mawasiliano bora kazini yanahusu si tu kuzungumza au kuandika, bali kujenga uelewano, ushirikiano na uaminifu unaochochea mafanikio ya pamoja.

Mafunzo ya kazi yaliyoniathiri zaidi ni yale yaliyo husiana na uogozi, mawasiliano na usimamizi wa muda. Kupitia mafunzo ya uogozi ni lijifunza jinsi ya kushirikiana vizuri na watu wenye mitazamo tofauti. Kugawa majukumu kwa ufanisi na kutoa mwogozo unaochochea motisha kwa timu. Mafunzo hawa yamenisaidia kuelewa kuwa uogozi si mamlaka, bali ni uwezo wa kuhamasisha wegine kufikia malengo ya pamoja. Mafunzo ya mawasiliano yamekua na mchango mkubwa pia. Kwani yamenifundisha jinsi ya kuelezea mawazo kwa uwazi. Kutoa mrejesho chanya na kushugulikia migogoro kwa jia ya heshima na busara. Hili limeimarisha uhusiano kazini na kuogeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu. Zahidi ya hayo, mafunzo ya usimamizi wa muda yamenisaidia kupanga vipaumbele na kutumia muda kwa tija. Nilijifunza binu za kupanga kazi kwa kutumia orotha, kalenda na muda maalumu wa kutekeleza majukumu muhimu. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenimadilisha kuwa mfanyikazi mwenye nidhamu, anaye fikiri kimkakati na mwenye uwezo wa kuchukua hatua kwa ufanisi zaidi.

Dio. Napeda sana kujaribu vyakula vipya. Kwani inanipa nafasi ya kugudua ladha na utamaduni. Balibali. Kila chakula kipya huwa kama safari ya kipekee. Si tu kwa ulimi. Bali pia kwa akili. Kwani mara njigi nyuma ya kila sahani kuna historia na utamaduni unaovutia. Ninapojaribu chakula kipya. Huwa ninajifusa mambo mapya kuhusu vyungo vinavyotumika. Mbinu za upishi na sababu za kitamaduni zinazofanya chakula hicho kiwe muhimu katika jamii fulani. Kujaribu vyakula vipya pia kunanisaidia kuvunja mazoea na kupanua upeo wa ladha. Wakati mwingine huwa, ninavutiwa na jinsi utamaduni tofauti zinavyoweza kutumia viugo sawa lakini kupata matokeo tofauti kabisa. Kwa mfano, pilipili inaeza kuwa sehemu ya mchuzi mtamu katika nchi moja. Lakini ikatumika kama kiungo cha kuogeza harufu kwenye chakula kigine. Zaidi ya hayo ninahisi kwaba kujaribu vyakula vipya ni jia nzuri ya kujenga uhusiano kwa kijamii hasa unapokula pamoja na watu wa tamaduni nyigine ni uzoefu unaochaganya, furaha, udadisi na mafunzo ya kitamaduni na mara nyingi ukubuka kwa muda mrefu.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni ile ya mvua inapo anza kunyesha kwenye ardhi kavu. Harufu hii inayojulikana na wengi kama harufu ya udongo baada ya mvua huleta hisia ya utulivu na amani ya kipekee. Kile ninapo inusa nahisi kama dunia inafufuka upya na hewa inakuwa safi zaidi. Inanikumbusha nyakati za utotoni nilipo kuwa nikicheza mvua kijijini. Nikisikia sauti ya matone yakipiga mabati huku upepo baridi ukivuma taratibu. Ni harufu ambayo hunifanya kujisikia karibu na asili ikinituliza hata kama nimechoka au nimebana na mawazo. Wakati mwingine, harufu hii hunikumbusha mwanzo mpya. Kama vile maisha yanapo nyesha matumaini baada ya kipindi kigumu. Ni harufu inayoweza kunifanya niketi kimya na kutafakari nikihisi kuwa kila kitu kitaenda sawa. Pia napenda harufu ya kahawampia inaweo chemka asubuhi. Harufu hiyo huniamsha si kwa mwili pekee bali pia kwa akili ikinipa mskumo wa kuanza siku yangu kwa guvna Ari. Kwa padu mgini, harufi ya mauwa ya Ejasmini na yo ni ya kipekee kwa sababu huleta utulivu wa kiakili na ufanya mazigira ya onekana ya kupedeza zaidi. Kwa ujumla, harufu nzuri kwa gusitu kitu chakunusa ni hisia ni kumukumbu na nijia kusafiri kupitia wakati wa kihisia bila hata kuodoka pale ulipo Muzika.

Wakati wa jua kali, napenda kutumia muda wangu nje, lakini kwa utaratibu unaonipa faraja na ulinzi dhidi ya joto. Mara nyigi, upenda kukaa mahali penye kivuli, kama chini ya mtu mkubwa au kwenye banda lenye upepo mwanana. Nikiwa na kinywaji baridi mikononi, kama maji ya matunda au juisi safi. Wakati mwigine napendelea kutembea asubuhi, mapema kabla jua halijechomoza sana au jioni linapozama. Hili niweze kufurahia hewa safi bila joto kali. Kama niko nyumbani, napenda kutumia wakati huo kusoma kitabu, kizuri, kusikiliza mziki wa taratibu. Au kutazama sinema nikiwa ndani ya nyumba yenye baridi ya asili. Pia napenda kutumia fursa hiyo kufua au kukausha nguo kwa sababu jua ufanya kazi haraka na kwa ufanisi. Mara nyingine, kama niko kwenye mapumziko ufurahia kuenda sehemu zenye maji kama ufukweni au bwawa. Kwani jua kali huongeza raha na kuogelea na kupumzika karibu na maji. Kwa jumla napenda jua kwa sababu uleta hisia ya maisha. Mwangaza na furaha lakini ufurahia zaidi nikiwa nimepata njia bora ya kulikwepa moja kwa moja huku nikifurahia uzuri wake.

Ndiyo, napneda kuvaa saa kwa sababu si tu kwa kifaa cha kuangalia muda, mbali pia ni sehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Saa huongeza hisa ya utaratibu na kunifanya nijisikie tayari kwa shughuli zangu zote za siku. Napenda kuvaa ambazo zinafaa na mavazi yangu na pia hutoa urahisi wa kuona mtu haraka bila kuangalia simu kila mara. Pia kuvaa saa kunanisaidia kupanga muda wangu vizuri. Hasa wakati nina shughuli nyingi na lazima nitimize kila kitu kwa wakati. Wakati mwingine napendelea saa za kidigitali kwa usahihi wake. Na wakati mwigine ni za kifahari au za mitindo zinazo ongeza mvuto kwenye mavazi yangu. Kwa jumla saa si tu kifaa cha kutumia muda bali pia ni kifaa cha kujieleza na kuongeza ufanisi wa siku yangu.

Kipindi cha televisheni ninacho peda ni zile za makini na za kufundisha. Kama vile makala ya historia, sayansi na utalii wa asili kwa sababu ufugua akili yangu na kunipa maarifa mapya. Napeda pia vipidi vya burudani kama tamthilia za kufurahisha au vichekesho. Kwani ufanya niweza kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyigi na kunipa furaha ya muda fupi. Mara nyigi ninapedelea vipidi vinavyonipa mutazamo tofauti wa maisha au huchambua maswala ya kijami kwa kina. Kwani ufanya nione dunia kwa jia mpya, pia napeda vipidi vya michezo au mashidano. Kwani ufanya niwe na msisimko na kunisaidia kufuata timu au wachazaji ninaowapenda. Kwa ujumla, kipidi cha televisheni ninachopeda si tu huchagia burudani bali pia ufudisha. Kunatia moyo na kunifanya nijiweke kimawazo vizuri.

Ndiyo nahifadhi vitu vya thamani kwa sababu vinanisaidia kuhifadhi kumbukumbu, hisia au mali zenye maana. Kwa mfano nina vitu kama picha za familia, zawadi maalumu au nyaraka muhimu ambazo hufanya niwe na uhakika na kumbukubu za maisha yangu. Kile kitu cha thamani kwa ajili yangu kina maana zaidi ya mali ya kifedha, mara nyingi ni kumbukumbu, historia au alama za mafanikio yangu binafsi. Pia nahifadhi baadhi ya vitu vya kifedha kwa usalama kama pesa kidogo, cheti muhimu au vifaa vya elektroniki vyenye thamani kwa sababu vinahitajika kwa usalama wa baadaye. Kutunza vitu hivi kunanisaidia kuzingatia mambo muhimu maishani mwangu na kunipa amani ya akili. Kwa jumla, kuhifadhi vitu vya thamani si tu kulinda mali bali pia ni njia ya kuhifadhi historia yangu binafsi na hisia zinazohusiana na maisha yangu.

Napenda kuvaa guo ambazo zinanifanya nijisikie vizuri na kuonyesha utu wangu kwa wakati mmoja. Mara nyingi napendelea nguo rahisi lakini za mtindo. Ambazo zinafaa kwa hali mbali mbali zinaweza kuwa za kazi za kawaida au hata za burudani. Nguo hizo hufanya niwe na uhuru wa kutembea. Kufanya shuguli za kila siku na pia kunipa uhakika wa kuonekana vizuri mbele ya wengine. Pia napenda nguo zinazofaa kwa hali ya hewa. Kwa jua kali napenda nguo nyepesi na zenye rangi ya ngavu. Na kwa baridi napenda nguo zenye joto na starehe. Baadhi ya wakati napenda pia kuongeza vipengele vya mitindo kama viatu, vizuri, saa au kofia zinazoongeza mvuto kwa jumla. Kwa ujumla nguo ninazovaa haziwezi kuwa tu za kujifurahisha bali pia ni sehemu ya jinsi ninavyojieleza na jinsi ninavyo pedelea kuhisi na kuonekana katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, kununua vitu mtandaoni ni jambo ninalo ninapolipenda kwa sababu ya urahisi na wingi wa mpana wa bidhaa zinazopatikana. Ni rahisi kuliganisha bei kusoma maoni ya wateja na kufanya uamuzi bora bila kutoka nyumbani. Ununuzi wa mtandaoni pia huokoa muda na mara nyingi hutoa ofa ambazo hazipatikani madukani, hata hivyo ninajitahidi zaidi ili nisiingie kwenye ununuzi wa kihisia au kununua vitu visivyo na muhimu. Napenda kufanya utafiti kabla ya kufanya manunuzi. Kuhakikisha tovuti ni salama na bidhaa ni halisi. Ingawa kununua mtandaoni ni rahisi bado napenda kwenda dukani mara kwa mara. Kuona bidhaa kwa macho na kupata uzoefu wa moja kwa moja.

Nimejaribu vya kula vigi vya kigeni, lakini kilicho nipa uzoefu wa kipekee ni chakula cha kichina, hasa dimsum. Nilijaribu mala ya kwanza kwenye mkahawa wa mtaa na ilikuwa ya kushagaza jinsi latha na muundo wa chakula huo ulikuwa tofauti na kile nilicho kijua. Kila kipande kilikuwa na mchaganyiko wa latha tofauti tamu. Chumvi na wakati mwingine kidogo cha chiyotamatiki kilicho ogeza msisimuko wa chakula. Kujaribu chakula hiki kilinifudisha kuwa latha na utamaduni vinaweza kuuganishwa kwa jia ya kipekee kupitia chakula. Nilijifunza pia umuhimu wakuwa na moyo wazi kujaribu mambo mapya. Kwa sababu mara nyigi yale tunayoyashuku inaweza kuwa uzoefu mzuri. Paada ya hiyo mara ya kwanza nimeendelea kujaribu vyakula vigine vya kigeni kutoka tamaduni tofauti. Na kila mara ni fulsa ya kujifunza kuhusu historia na tamaduni za watu wegine kupitia chakula.

Jambo la dini abalo ni muhimu kwagu ni imani na maadili yanayoniongoza katika maisha ya kila siku. Imani uniuganisha na kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe na huniweka kwenye mtazamo sahihi wa maamuzi na mwenedo. Inanisaidia kuelewa maana ya matendo yangu, jinsi ninavyo shirikiana na wegine na jinsi ninavyo karibiana na chagamoto. Pia, maadili ya dini uniongoza jinsi ninavyo shugulika na watu wegini, kuonyesha huruma, heshima na uwajibikaji. Ni muhimu kwagu kuwa na. Msukumo wa dani wa kufanya mema na kuepuka maovu, si kwa sababu ya uwoga tuu au kuamriwa, mbali kwa sababu inaligana na imani yagu na jinsi ninavyotaka kuishi maisha yenye maana. Kwa jia hiyo, mimi ufanya maisha yagu ya kila siku kuwa na mwogozo dhabiti na kunipa amani ya dani.

Sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini napenda sana kuona ndege kwa sababu wana mvuto wa pekee na utulivu wao unavutia. Wakati mwingine nikiwasikia wakiimba asubuhi nahisi kama wanatoa ishara ya mwanzo mzuri wa siku. Watu wengine wanaofuga ndege husema ni wanyama wenye tabia tulivu na wanaoongeza furaha nyumbani. Hasa kwa sauti zao za kupendeza. Ingawa sijawahi kufuga ningeweza kufikiria kuwa na ndege kama kasuku au kanari kwa sababu wanachangamsha mazingira na kutoa hisia za amani.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho, kwanza hufanya mpagilio wa kazi ili kuagalia ni vipegele gani vinahitaji kipau mbele. Huamua hatua za haraka za kufanya kwanza na kugawa muda kwa kila jukumu ili kuwakikisha kila kitu kina kamilika kwa wakati. Pia, hufanya jitihada kuondoa vikwazo au usubufu unaoweza kuchelewesha kazi. Wakati mwigine, nashugulikia shinikizo kwa kutumia binu za kutulia na kupanga hatua kwa utaratibu badala ya kuchaganyikiwa. Kila mara, kufuata mpagilio na kuwa makini kunasaidia kukamilisha kazi kwa ufanisi na kuodoa stress inayo husiana na muda wa mwisho.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti la karatasi. Habari mtandaoni hufanya niweze kupata taarifa mpya haraka na kutoka vyenzo tofauti, jambo ambalo linapanua mtazamo wangu. Pia ni rahisi kutafuta makala maalumu au mada ninayopenda bila kupoteza muda. Na mara nyingi kuna picha au video zinazoongeza uelewa wa habari. Ingawa gazeti la karatasi lina hisia ya kipekee na linaweza kuwa na mpangilio mzuri wa makala, mtandao hutoa urahisi, upatikanaji kwa haraka na uwezo wa kulinganisha taarifa kutoka vyenzo mbalimbali. Jambo linalofanya niondoke na kubaki na taarifa sahihi zaidi.

Ninapoanza kazi kwanza hupaga vipa ubele na kupaga ratiba ya siku. Huwa nagalia kazi abazo zinahitaji umakini zaidi au zina muda wa mwisho karibu na kuanzia nazo. Kisha, huwa naweka malengo madogo yanayo weza kufanikishwa ndani ya muda mfupi. Pia, huwa napima rasilimali na vifaa vinavyo hitaji ili kazi iweze kuedelea bila usubufu wowote. Kabla ya kwanza kikamilifu, huwa napitia kwa haraka, maelezo muhimu au barua pepe zinazo husiana na kazi. Ili kuwa na mtazamo wazi wa kila kitu kinacho, itajika hatua hizi za awali husaidia kuanza kazi kwa utulivu na kwa mpagilio. Na hupuguza shinikizo la kufanikisha kila jambo kwa wakati mmoja.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanziisha mawasiliano wazi na ya heshima kati ya wanajamii. Mimi huwa nahakikisha kila mtu amepata nafasi ya kueleza mawazo yake na kuthamini mchago wa kila moja. Mara nyingi huwa naeaka malengo ya pamoja na kuelezea jinsi kila moja anavyosaidia kufanikisha hayo malengo. Jabo linalogeza hisia ya mshikamano. Pia, pia mimi hutoa msaada au rasilimali pale inapohitajika na kusherekea mafanikio ya pamoja ili kuogeza motisha. Kukuzigatia maoni ya kila mtu na kushirikiana kikamilifu. Timu huwa na uhusiana mzuri na kazi huendelea kwa ufanisi zaidi. Huku kila mshiriki akihisi kuhusika na kuthaminiwa.

Natumia simu yagu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Mara nyingi, utumika kwa kutuma ujumbe, kupiga simu na kutumia programu za mitandao ya kijamii kama watsapu na X kwa kuwasiliana na marafiki au kufuatilia habari. Pia, hua natumia simu yagu kwa shuguri za kikazi kama kuagalia barua pepe, kupanga ratiba na kufanya utafiti mtandaoni. Wakati mwingine huwa natumia kuburudika kama kusikiriza mziki, kutazama video au kusoma makala. Kwa jumla, simu yagu ni chobo cha msingi kwa mawasiliano. Elimu na urahisi, wa shuguli za kila siku.

Ninapa kutana na mabadiriko kazini, huwa naanza kwa kuyakubali kama sehemu ya ukuwaji na maedeleo ya shirika. Ninajitahidi kuelewa sababu za mabadiriko hayo na jinsi yanavyoweza kuwadhiri kazi yagu moja kwa moja. Kisha, napaga mikakati ya kukabiliana nayo kwa kujifunza mbinu mpya, kuboresha ujuzi wangu na kuuliza maswali pale ninapohitaji, ufafanuzi zaidi. Pia huwa nabaki na mtazamo chanya ili kuepuka msongo wa mawazo unaoweza kuletwa na hali mpya. Kuwa na mawasiliano mazuri na wenzagu pia hunisaidia. Kwani kushirikiana kuna rahisisha kukabiliana na chagamoto zinazo kuja na mabadiriko hayo.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kutumia muda mfupi kutulia na kupunguza mawazo ya siku nzima. Mara nyingi, mimi huanza kwa kuzima vifaa vya kielektroniki kama vile simu ama televisheni ili kupunguza usumbufu. Kisha husikiliza muziki wa taratibu au kusoma kitabu kidogo ili kuandaa akili yangu kwa usingizi. Pia, napanga mambo muhimu ya kufanya kesho ili nisiwe na wasiwasi wakati wa kulala. Mwisho huomba au kutafakari kwa muda mfupi. Jambo ambalo hunipa amani ya akili na kusaidia kulala kwa utulivu zaidi.

Natumia kompyuta yangu kwa shughuli mbali mbali, lakini zaidi kwa kazi na kujifunza. Huu pamoja na kuadika hati, kutengeneza ripoti, kufanya uchambuzi wa data na kushughulikia barua pepe za kikazi. Pia, hutumika huwa natumia kompyuta yangu kupata taarifa mtandaoni. Kusoma makala pia au pia kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi za mitandao. Wakati mginye, huwa natumia kompyuta yangu kwa burudani kama kutazama video au kucheza michezo ya kompyuta. Kwa ujumla, kompyuta ni chombo muhimu kinachoniwezesha kuwa na ufanisi kazini, kujifunza kila siku na pia kuendesha shughuli zangu za kila siku kwa urahisi zaidi.